Nachukia kuosha vyombo, kazi ya kuosha vyombo ni ngumu. Kwa kuwa kila wakati mnakula, kila wakati vyombo ni chafu. Inachukua masaa ni kazi ngumu inakufanya uchoke haraka. Kuosha vyombo, heri kuosha nyumba. Kuosha nyumba unaosha unaweza osha nyumba mara moja kwa siku ama mara mbili. Kuosha vyombo unaosha asubuhi, katikati hapo, saa nne, saa tano, alafu kuna saa saba wakati mmekula cha mchana, chakula cha mchana, alafu bado kuna jioni wakati mshakula, chakula chajioni, iyo ni kazi ngumu sana, sipendi kuosha vyombo.